La hasha sipendi kuweka picha mitandaoni na sababu ya kutopena kuweka picha mitandaoni ni kwa sababu katika siku za sasa utapata kwamba kuna watu ambao wanachukua picha za watu mitandaoni na kuzitumia hizi picha vibaya ama kuziweka mahali pabaya hivyo basi naonelea kwamba si vizuri kuweka picha zangu mtandaoni zisiangukie zisiangukie mikono ya watu ambao ni watapeli.